Kitendo cha wema manichawai kukifanya ni kuenda kuwatolea damu mwagwonjwa kwa jiri ya kusa hali tena damu changamoto kukipata katika njami siku hii na wasaidia kuongezea damu hatu nili waweze kuwishi na napata kuhai kwa miami.